Ninapendelea sana kulala mapema, ili ndio niweze kupumzika ya kutosha, kupata usingizi, wa kutosha na mwili upumzike na wakati ambapo ninaamka kesho yake asubuhi, nimepumzika, salama na niko tayari kufanya, shughuli za hiyo siku, niko tayari kuendelea na kazi ya siku hiyo bila matatizo yoyote.

Somo nililolipenda shuleni lilikuwa somo la sayansi ya fizikia. Kwa kuwa fizikia ni kielelezo cha jamii, fizikia inatueleza vitu mingi sana kwenye dunia. Na kwa nini dunia iko hivi vitu ambavyo vinafanyika kwa dunia, unaeza pata maelezo yale kwenye somo la fizikia. Na kwa hivyo nilipenda somo hilo sana ili niweze kuelewa dunia zaidi na vitu ambavyo viwemo.

Naam ninapenda kulima bustani. Kwa kuwa bustani ni mahali ambapo wakati mwingine unaweza kutulia, uweza enda kuketi, kupunga hewa, kutuliza mawazo na kufanya meditation. Na kwa hivyo, bustani ni kitu cha maana kwenye jamii yetu na maisha yangu. Na kwa hivyo, ninapenda kulima bustani. Nitengeneze bustani iwe sawa, iweze kuwa mahali ambapo ni patulivu, ni mahali ambapo pako sawa, kwa mtu yeyote ambaye anataka ku patumia kwa ajili ya ukulima, upanzi, au kwa ajili ya mambo mengine ya kutuliza na burudani.

Hekima ambaye nimeweza kujifunza maisha nini hekima ya kuwa mvumilivu kwa kuwa vitu haviji wakati ambapo tunavihitaji. Kwa kuwa ukitaji kitu, lazima ukifanyie kazi, lazima ukitafute na uwe mtulivu na uwe mvumilivu kuwa kitu hicho kitakuja. Na kwa hivyo, hekima ambaye nimejifunza maisha ni kuwa mtulivu na kuwa mtu mwenye bidii Kwa kuwa lazima ufanya kazi ndio upate kile ambacho unataka.

Kwenye kazi yangu niko na malengo katha wakatha na malengo hayo ningependa kuyafikia. Lengo moja nilikua ni kutimiza malengo yangu nilio pewa na mkubwa wangu pale kazini na nikiachiwa kazi fulani pale kazini Nina jitahidi sana nifanye kazi yangu kwa umakini, nifaulu na nifikia malengo yangu pale kazini na hapo ndipo nataka kufikia katika kazi yangu.

Kumbukumbu niliyonayo nzuri kutoka utotoni ni sherehe za siku yangu ya kuzaliwa. Tangu nikiwa utotoni hadi mwaka ambao tuliwacha kufanya sherehe hizo na kuna sherehe moja nikiawa miaka mitano. Mama yangu aliweza kuita marafiki zangu, akaita wenzangu na tukaweza kufurahia sana. Sherehe hiyo ilikuwa ya kufana na ilikuwa sherehe nzuri sana. Niliweza kufurahia hiyo siku kulikuwa na marafiki zangu, walimu wangu wa shule, familia yangu, karibu wote walikuwepo na kumbukumbu hiyo niya maana sana kwenye maisha yangu Ninakumbuka vitu vingi ambavyo vilifanyika siku hiyo na ilikuwa kumbukumbu njema sana.

Ripoti za kazi ninaziandaa kulingana na matokeo ambayo nimeiona kutoka kwenye kazi zilizofanywa. Na ripoti huandaliwa tu baada ya kuonekana kwa matokeo. Na ripoti yangu ya kazi italingana ninaandika ripoti kuhusu kazi ipi, wapi na kina nani. Na report hiyo nitaiandika tu baada ya kazi hiyo kufanyika, Baada ya mimi kuona ubora wa kazi au kufaulu kwa kazi iliyofanyika.

Vitabu ambavyo ninapenda kuvisoma ni vitabu vya saikolojia Kwa kuwa vitabu vya saikolojia vina tueleza kuhusu zina vina tueleza zaidi kuhusu maisha ya mwanadamu vile binadamu anafanya mambo yake, vile anafikiria, vile anafanya maamuzi yake na kwa kuwa vitabu hivyo ni muhimu sana kwamba tunaweza kupata, kujifunza mambo ya waliotutangulia na walio sasa ilikuweza kuwa makini kwa vitu ambavyo tunavifanya katika maisha yetu ya kila siku na vitabu vya saikolojia ni muhimu sana kwangu na ninapenda kuvisoma.

Filamu ambazo ninazipenda. Ninapenda filamu za kadha wa kadha, lakini filamu za vichekesho au komedi. Ninapenda filamu hizo sana. Na wakati mwingine pia filamu za drama, ninapenda kuziangalia na kupata tu maelezo fulani kidogo kuhusu filamu hizo. Lakini filamu za vichekesho nazipenda sana kwa kuwa ninapenda kuziangalia wakati ambapo Ninapumzika wakati ambapo nikona utulivu wakati ambapo Nina mawazo mengi akilini na ninahitaji kitu cha kunituliza au kutoa mawazo yangu kwa Kitu fulani ambacho nimekuwa nikikifikiria kwa hivyo ninapenda filamu za vichekesho.

Naamu, ninapenda kuimba. Kuimba ni njia moja ya kujiburudisha. Kuimba ni njia moja ya kujifurahisha. Kuimba ni njia moja ya kumtukuza na kumsifu mwenyezi mungu aliyetuumba. Na ninaamini kuwa nina kipawa kwenye uimbaji Kwa sababu hattamama yangu alikuwa muimbaji kwenye kanisa na alipenda sana kuimba na ninafikiri kipawa hicho aliki paza kwangu na nikakua uimbaji napenda kuimba na napenda kuimba wimbo tofauti tofauti.

Kujikinga dhidi ya jua kali ni kitu cha maana sana kwa sababu wakati mwingine jua likiwa kali, siyo vyema kwa afya ya binadamu, siyo vyema kwa ngozi ya binadamu. Na unaweza pata unaathirika kwa njia moja au nyingine. Kujikinga dhidi ya jua kali, ninatafuta mahali, kuna kivuli, mti wenye kivuli. Wakati mwingine ninaweza kuingia kwenye nyumba, nina pumzikia pale Wakati mwingine ninasonga tu mahali ambapo, jua halifiki na ninajikinga pale.

Tukio muhimu sana kwenye maisha yangu ni sio moja tu bali ni mengi. Naamini kuwa matukio muhimu kwenye maisha yangu ni matukio yale ambayo nimekua ni kifuzu katika mambo ambayo na yafanya. Kwa mfano kufuzu shuleni, kupata alama za hali ya juu. Hayo ndiyo matukio ya muhimu sana maisha ni mwangu. Na matukio mengine kuongezea ni kuwekwa mbele ya mwenyezi mungu kubatizwa kwenye kanisa takatifu. Hilo pia ni tukio sana la muhimu kwa maisha yangu.